Kinacho nifanya nicheke ni vitu vidogo vya kila siku, kama utani mzuri, hadithi za kuchekesha, au kuona mtu akifanya jambo kwa njia ya kuchekesha bila kukusudia. Pia vichekesho kwenye filamu au video, hunifanya nitabasamu haraka.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi nakula chakula cha mchana kwa utulivu, baada ya hapo ninaweza kutembea kidogo ili kupata hewa safi, au kupumzika na kuangalia simu, kusoma au kusikiliza mziki. Wakati mwingine, pia ninazungumza na wenzangu ili kubadilisha mawazo.

Ninafanya kazi vizuri zaidi asubuhi, asubuhi akili huwa safi na tulivu, kuna kelele chache, na ninaweza kuzingatia kazi ngumu kwa umakini mkubwa. Pia ninahisi nina nguvu zaidi mapema, jambo linalonisaidia kumaliza kazi muhimu kabla ya mchana.

Wikendi, mara nyingi na pumzika na kujipatia muda wangu binafsi. Naweza kulala kidogo, kusikiliza mziki, kutazama filamu au kusoma. Wakati mwingine natoka kidogo, kutembea au kukutana na marafiki na familia. Hii hunisaidia kumzika, kufuraiya maisha na kwanza wiki mpya nikiwa na nguvu.